Mara nyingi napenda kufanya kazi peke yangu sipendi kufanya kazi na watu wengine kwani wakati mwingi huwa inaleta mvutano katika kazi mbali mbali kwa hivyo ilikuwezesha kuwa na amani na kazi iende sawa huwa napenda kufanya kazi peke yangu bila kutangamana na wengine.

Ninapenda kuwa na kikao na marafiki zangu na pia kuenda katika sehemu mbali mbali za kujiburudisha ili kuhakikisha uhusiano wetu umeimarika na kuhakikisha kuwa tunaweza kuelewa mmoja na mwingine na matatizo ambayo wengine wanapitia.

Ninapenda kununua vitu sokoni kwani ninaamini kuwa vitu ambavyo viko kwenye soko vimetoka shambani na hivyo basi nivyema katika afya ya binadamu na haiwezi kuturu afya ya binadamu kwanjia moja na pia kwanjia nyingine.

Huwa nahakikisha kuwa kabla ya kutoka kwa nyumba mafuta ambayo ninapaka kwenye uso wangu ni mafuta ya kunikinga kwenye miale ya jua ili yasidhuru uso wangu. Pia ninahakikisha kuwa ninatembea kwenye kivuli au ninatumia umbrella kujikinga.

Nikitazama nje ya dirisha langu ni naona majengo mengine kwaivo mandhari ambayo ipo katika dirisha langu ni mandhari ya majengo na pia barabara ambavyo vimeimarika majengo ambayo yameimarika na yamejengwa vizuri pale ambapo wabinadamu wanaishi.

Huwa na wasiliana na wafanyi kazi wangu kupitia barua pepe na pia kupitia mitandao ya kijamii ikiwemo whatsappu haya uraisisha mawasiliano baina yangu na wawo na wakati mwingine pia huwa natumia barua meme kwa wafanyi kazi.

Naam ninapenda kupiga picha kila wakati ninapokuwa sina kazi ya kufanya huwa na hakikisha nimepiga picha kupitia simu yangu ya mkono. Hii hurahisisha kazi na pia hufanya mimi kuwa na kumbukumbu mbali mbali za wakati mbali mbali.

Ili kushirikiana na timu huwa na hakikisha kuwa kuna ushirikiano na pia huwa na hakikisha kuwa tunafanya kazi kwa pamoja. Ii kufanya kazi kwa pamoja hurahisisha kazi na kuhakikisha kuwa kuna ushirikiano baina ya timu na timu nyingi.

Naam napenda kununua vitu mtandaoni na mara nyingi huwa ni vitu ambavyo ni vyakufa huwa havichelewi na huja kwa haraka na unaponunuwa vitu hivi huwa unapewa ongezeko la kitukingine kama njia ya kukupa shukrani.

Napenda kunywa chai na huwa napenda chai yangu nikiiandaa mimi. Mara nyingi huwa naanza kwa kuchemsha maziwa. Kisha kutilia maji na viungo vingine ambavyo vinahitajika wakati wa kuandaa chai hii. Napenda kunywa wakati wa jioni nikiwa nyumbani.

Uelewano ndicho kitu ambacho mimi huipa kipa umbele wakati wa masiliano hasa kazini. Kwani kusipo kuwa na welewano kazini mambo ya taenda mrama, utapata watu wengi hawana uhusiano mwema, watu wanabishana bila kuwana uhusiano muema.

Ningependa kupata mafunzo ya jinsi ya kuandaa mazinimio ya kazi. Haya ni mafunzo ambayo yanamwezesha mtu kuandaa mazimio ya kazi yake. Kwa hivyo nikipata mafunzo haya itaniraisishia kazi na itanifanya niwebora katika kazi yangu kila wakati.

Naam napenda kukimbia kwani ni mojawapo ya mazoezi ambayo inarahisisha kupunguza mizani ya mwili. Kila ninapokimbia huwa ninahisi, nina wepesi wa mwili na kwa hivyo linanifanya nitimize lengo langu la kupunguza mizani.